Unapenda kutembea wapi? Huwa napenda kutembea. Baharini kwenye vituo vya matembezi Kuona Kuona wanyama vile Samaki. Kwa ufupi napenda kuona vitu nzuri. Ndiyo.

Mafanikio gani binafsi unayothamini kazini. Mafanikio nayothamini kazini ni kujituma na kuanza kazi yangu kwa wapema. Hiyo ni fanikio kubwa kwa siku. Kuweza kumaliza kazi yangu io siku.

Aina gani ya keki unayoipenda? Aina ya keki ninayoipenda ni black forest, black forest ndio keki ninayoipenda kwa ladha yake na utamu wake. Ndio, napenda black forest.

Je unavaa miwani. La hasha sivai miwani. Macho yangu yako sawa. Hayahitaji miwani kabisa. Kwa hivyo sivai miwani. Macho yangu yako sawa. Sina tatizo lolote.

Je wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Mimi ni mtu wa kuamka mapema najitayarishi mapema naanza siku yangu na mapema usiku si mambo yangu lakini napenda kuamka mapema.

Niambie kuhusu inchi ungependa kuitembelea. Ningependa kutembelea inchi ya kenya. Nieze kuona wanyama tofauti tamaduni zilizo uko na vitu kadhali ka zingini za kuona.

Je, unaishi mahali ulipozaliwa? La hasha, nimekuwa mtu mzima, nimehama penye nilikuwa naishi wakati nilipozaliwa. Kwa sasa ninaishi peke yangu, kwa hivyo la, siishi nilipozaliwa.